Kazi ya lakushikana na wengine naifanya vizuri. Kwani napanga kazi. Nikipanga kazi, alafu tunajadiliana nilengo gani tunataka kufikisha. Alafu na tunangalia vikwazo ambao tunakutafuwa naavyo. Kutokana na experience tunakuwa tukunayo hapa napale. Akisha tunajarubu kutatua tatizo lolota ambalo linapatikana na ndio vile tunafanya na tunakubaliana wakati mtu mwingine anapatashida tunakuja kumsaidia ama kumsaidisha ndio.

Mimi namkumbuka mwalimu aalikua anitwa jina Teresa, alikua anfundsha primary kidato cha tatu, eh kwa mkali, eh jamani eh alikuwa ananipiga kabisa fimbo, eh lakini alinisaidia kimaisha kwa sababu ilinifanya mimi nifunguke macho, nijue maana ya kufanya, nijue nini ya kufanya kimaisha, bila kutegemea mtu yeyote kwa sababu hapa alikuwa anataka nionyeshe kwamba maisha ni maisha ni kushinda mashindano, maisha ni kujitolea, maisha ni kuwa na disipline.

Ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, kujaribu teknolojia mpya, iyo ni kabisa ni mambo yangu ninayopenda kabisa. Kwa sababu mimi tayari ni mtu ambaye anapenda mambo ya mpya. Yani kibiashara wakati naenda kufanya kazi, kama naingia kwenye ground, napenda kuongea na watu wapya, najua mambo mapya, kisha na mimi inanisaidia kuenda na wakati, na najifunza ninatumia vipi, kwa iyo inasaidia mimi kipaumbele ya kazi yangu.

Somo nilio penda shuleni nilipenda bayolojia pamoja na kimika, pamoja na sales and marketing, pamoja na management. Iyo nimependa kwa sababu mimi, kimika napenda kwa sababu ile mambo ya kuchanga-changa ile, mambo madawa na pale. Alafu biolojia napenda hii maisha kama doctor, maisha ya binadamu yako vipi, alafu kitu ma sales and management aneo biyashara minapenda hapa na hapa kuingia kwenye hali kujua bei iko vipi mashidano. Hafumajama management sasa kujua sasa mambada kuna fanya naekea wapi na hafataa mamba akuwe sawa. Hafu mazawo ya kuvipi. Najaribu kuingiza mazao tafakali sana.

Ndiyo, ndiyo. Ndiyo, mimi kufanyisha biashara yangu. Iyo tayari, tayari kabisa kwa sababu, tayari mimi niko na biashara yangu. Hapa niko na saluni, barbershop, hii saluni ya kunyua nywele. Niko na shop ambaye inafanya hii mambo digital money, mamobile banking na, mobile money na kitu kingine. Niko na shop ambayo niko na chemistry ambayo nanii duka la kuuza, madawa, na kitu kingine niko na shop ambayo tayari inafanya mambao ya kuuzisha sim card kwa wanaotumiaga simu kwa sababu na kuna shirika pamoja na tumiaga kama vile partnership ambayo wanafanya mambo ya telecommunication. Na tayali mimi katika pangilia yangu nikotayari na viwanja kama vile vitatu ambao ninahitaji kujenga hoteli, apartment, pamoja na nyumba za kupanga. Kwa hiyo mimi biashara nikonayo na kunamahali pengine nimeweka kama vile share katika microfinance ambayo najaribu. Kwa sababu mimi nikonatengeneza miradi yangu kwa sababu tayari nikishamaliza hii kama nikikamilisha kazi yangu itakua inanisaidia mimi kibiashara na kufikisha lengo langu.

Eee, mimi, kawaida nikiwa kwa tizi, kwa mazoezi huwa napanda milima kabisa, hiyo napenda kabisa. Eee, hasa vijijini nakotokea kwa sababu, ninapoishi mjini na mahali nilipozaliwa ni karibu huwanapenda nikienda kwenye tizi kabisa, huwa napita pita huko hii inisaidia, hii inisaidia kabisa, eee, ndiyo, huwa napenda kupenda milima.

Kumbukumbu ilinitisha kabisa nakumbuka wakati nilikuwa nendea na naelekea msumbini. Nilipita kwenye border ya nani ya Zambia. Ambako afande huyo amenipiga kofi hiyo kabisa. Amenirarua kabisa. Aisee. Nikienda nani Zambia. Nikikumbuka kabisa. Kitisho hicho kabisa. Jamani mbona meni nimeandika hata kwenye kitabu kabisa sitasahau kabisa.

Mimi mfumo wa nanewa nao penda, mi napenda Tecno, Tecno, kwa sababu hivi mimi niko na Tecno camon kumi na tisa, ndo napenda kabisa mi Tekno, kila mwaka wananunua Tecno, ijapo kuwa huu mwaka, kuna miaka miwili kwa sababu, nimepata shida ya kifedha sijaweza kununua nani simu mpya, lakini napenda Tecno.

Kweli mimi maktabani siendi. Kwa sababu tayari mimi natumia simu. Hiyo simu mtandao kama Facebook, TikTok, Google, huwa napata mahali na utaka. Napata vitu navyovitaka. Habari yote ni kiitaji. Unaangalia kwenye Facebook, kwenye Google. Kwa hiyo sasa mimi siitaji mkataba.

Jamani kuogelea imenishinda kabisa, kuogelea imenishinda kabisa. Jamani natamani kabisa kujifunza kuogelea kabisa. Kwaza mita time mwenye mi naogopa maji japo kuwa mwenapenda kuogelea huwa napeleka watoto anda kuogelea lakini mimi kabisa. Kuogelea kabisa hii imenishinda kabisa. Napenda wakanta kutafili kunye puwane ila kuugilea maswapi.

Picha picha sipenda kupiga picha ila huwa natumia simu yangu kwa kupiga kama invoice performer ama kama product fulani wakati niko kutafuta mabiashara kutafuta wateja wapya kutafuta soko mpya hii niwaonyeshe vile vinavyo endelea ili niangalie niende kutofautisha Product zetu nione mashidano yako vipi. Alafu naagiza kazini ili wanaweza kuona mambo ya kubadilisha au mambo kuweka sawa.

Ha, hesabu minapenda kwa sababu. Mimi tayari mfanya biashara? Lazima hesabu ni nifanye. Hesabu ni nifanye nijue hapa nimelangua bei gani, nitauzisha bei gani. Nijue faida yangu ni ipi. Alafu nijue matumizi yamekua vipi. Hapa nimeingiza wapi. Hapa nimepoteza ngapi. Kwa hio na na jua nani, hapa nimefaidika ngapi. Faida lazima nihesabu, naijua na matumizi. Hiyo ni lazima kabisa. Hesabu hiyo lazima napenda kabisa.

Fila mu za action, iyo napenda kabisa iyo wakutuwa pigana kabisa. Iyo wakutuwa pigana kabisa. Anapigana kabisa ana jitolea. Iyo napenda fila mu za action kabisa. Iyo nani yangu kabisa. Iyo napenda kabisa na napendelea kwa sababu napenda mtu wa kujitolea. Mtu anakuwa leader. Anakuwa mtu kabisa. Shababu. Mtu na kuwa nguvu kabisa.

Haa msituni huwa naogopa kwa sababu msituni kuna hii ile nini ile wadudu wale haa hiyo msituni haa acha kabisa hiyo. Sipendi kabisa hata kaa naenda shambani. Shambani huwa naweka nani ile boti naweka botini kule hee hee navaa botini ili wadudu wasiniumize kabisa haa siyo mara nyingi naenda kabisa.

Muziki napenda ni bongo, bongo na pop, napenda diamond platinum, diamond kabisa, kwa sababu ya anaimba vizuri, harafu mi napenda mudundo kabisa, napigia muziki kabisa, nasika kabisa, sawa kabisa. Na, na, na, kutafriji kama wikedi kabisa, na chaza muziki huyo, na jisikia na furahia kabisa ee, kwa saabu muziki yuno, ni muziki uko sawa kabisa, na, unapenda katika East Africa community, kama katika Africa mashariki.

Ndiyo, ndiyo, mara nyingi nanunua vitu kwa kutumia simu, ndiyo Mimi huwa naagiza vitu hata China kwa kutumia simu vinakuja. Hii mambo ya online inasaidia sana ya mutadao ndio maana napenda kabisa nijue sana mambo ya mtandao. Hii mambo ya kisasa kwa kiwango kwa kiasi kwamba nitakua nafanya kila kitu nikiwa nyumbani mahali popote nipo naagiza napata kabisa bila shida. Kwa hio inakuwa hasumbuki kwa sabu. Hoi delivery niloe ni mambo ya kisasa. Na mimi ii kunaniletea akili ya kwamba na mimi biashara yangu nitafanya hii mambo ya delivery. Kwa sabu inakuwa ni kitu kizuri sana inasaidia watu japokuwa hapa kwetu sa nyingine mafuta gari inakosekana. Sabu huwa ni challenge nyingine lakini nitaweka kabisa katika biashara yangu ndiyo ikue kabisa mambo ya kisasa. Kwa iyo mtu akiagiza kitu mahali popote kwa kwenye simu anapata anapewa wakati wowote na inakuwa vizuri kabisa. Hiyo ni safi sana.